Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakuenda kwa mkulima mjuzi. Yeye ana mbegu za aina nzuri, zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitume, nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakua na chakula cha kutosha.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

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyohitaji. Gharama inakuwa kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tuu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine, lazima pia nianga nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Mara mingi, kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwishanunua Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama, ikiwa utakua na busara. Nitajihadhari.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je niziseme zote? Nyinyi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazibu moja kwa moja. Zingine nitazimia kwa baadaye. Ni nahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina, barua zilizobaki, ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inanichukua muda mwingi sana nadhani saa mbili kila usiku ni kwa barua pepe tu.

Swali ni kwamba ningependa kuona maendeleo gani katika jamii. Maendeleo ambao ningependa kuona mimi kibinafsi ni kwamba watu wakishikana mikono pamoja ili waweze kuwa watu bora. Pili ningesema kwamba ni muhimu watu tunapo kuja pamoja ili kuweza kuimarisha usalama wa jamii wetu. Kumekua na watoto ambao wamekua wakisemekana kwamba wanaiba katika jamii. Na naeza sema kwa kweli si jambo nzuri. Kwangu mimi ningeimarisha kwamba tuweze kuwa makini kila mzazi aweze kuakikisha kwamba inapofika saa kumi na mbili jioni kila mtoto ako katika ndani ya nyumba yao. Pia wapewe kazi ili wasiwe na wakati huru wa kufikiria vitu kama vile kuiba. Alafu pia ningependa wasichana wetu katika jamii waweze kuongeleshwa ili kuwaambiwa umuhimu wa kutooleka mapema na kukuwa na kuzaa watoto mapema kwa sababu lazima wasome ili waweze kutengeneza maisha yao ya usoni.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

Je, niendeshe gari au nichukuwe basi? Gari linatatizo kidogo na mafuta linakula sana. Basi ni rahisi na nafu. Lakini leo ninamizigo mingi nadhani gari ni poa. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ni nahitaji pia kununua dawa kutoka famasi, mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha ni siko sahau kitu chochote.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

Ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Je nimeweka kengele ya saa nne asubuhi. Hebu niangalie. Ndio imeweka vizuri. Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama moyo wangu, usiku mwema.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

Ninanjaa sana jee nipike nini leo. Kuna uwali na maharage hapo jikoni. Au nipike pilau lakini inachukua muda mrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu. Chapati na mchuzi wa mboga. Nina vyuma viyazi na karote. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na ladha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Nina hitaji kwanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeka kidogo.

Masafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua nimuambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakua ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je kuna njia nyingine zaidi ya fupi nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio sikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili zilizopita. Bado sijasoma, nimekua na shuguli nyingi. Sentensi iliyosahihishwa: Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu ni muhumu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala, muyo wangu unatulia. Magazeti nasoma asubuhi, lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ni napenda kusoma nao wanaanza kupenda ni tabia nzuri kuwapa Maktaba ya karibu ina vitabu vingi nitaenda wiki ijayo kusoma kuna fungua akili kujua mambo mapya.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Ni soma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliopita. Familia wangesema tuende ziara kwa bibi, hatujamwona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate. Nadhani tutafuraiya muda pamoja. Lakini naomba tupumzike pia, tumekua na kazi nyingi. Nitawazo mapango mzuri turidhike wote.

Swali ni hali gani ya hewa ninayo ipenda. Kwa kweli mimi ni mtu ambaye napenda hewa safi. Kwa kuwa hewa safi inaweza kukusaidia wewe kibinafsi kuweza kupumua vizuri. Na pia kuwa katika pahali ambapo huwezi letewa na shida kama vile ya kifua. Wakati mwingi unapata kwamba hewa inapokuwa chafu ni hewa ambayo unaweza pata. Inaweza kukuletea magonjwa kama vile kifua kikuu. Ama pia utapata kwamba unapatwa na magonjwa kama vile ya kukohoa. Kwangu mimi ni mtu ambaye napenda hewa safi sana na sipendi hewa chafu. Kwa sababu, pahali ambapo hewa ni safi ni pahali ambapo pia wewe kama binadamu unaweza ishi, unawezafanya kazi zako kama vile ukulima, pia kuchunga vile kama ngombe, mbuzi na kondoo. Pia, wanyama pia wanahitaji hewa safi. Kwa hivyo nahimiza mtu yoyote, unapotafuta pahali pa kuishi, tafuta pahali hewa ni safi.

Kitu ambacho kina nifanya nicheke naeza kuambia kwa kweli ni filamu ambazo unapata kwa mara nyingi natazama. Filamu ambazo unapata kwamba yana vituko vingi unapovitazama. Na pia ninapokua katika pale tunazungumza na marafiki zangu na tunakumbushana kuhusu utotoni mwetu. Unapata kwamba tunaelezeana hadithi mbali mbali ambazo vituko tulikuwa tunafanya tulipokuwa watoto. Na mi ni mtu ambaye nina furana kwangu mimi kucheka ni kitu rahisi najipata mara mingi unapata ninafuraha mingi.

Kwangu mimi, katika wiki, unapata kwamba nafua nguo mara moja kwa sababu unapata kwamba mi si mtu ambaye huwa nachafua nguo mingi. Pia unapata kwamba, kwa mara nyingi mi si mtu pia napenda kufua kwa sababu kufua ni kazi ambayo huwa inanikera sana. Na hivo unapata kwamba wiki napoisha huwa naita mtu ambaye atanisaidia kufua nguo zangu alafu nimlipe.

Swali la uliza niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ninachokipenda ni chumba changu cha kulala na pia napenda jikoni. Na naeza sema kwamba katika pale jikoni mini mtu ambaye napenda kupika maakuli ya tofauti kama vile napenda pika wali, napenda kupika mchele, napenda kupika biryani, chai cha asubui na chakula ambacho nakipenda. Alafu pale katika chumba changu kulala na kipenda kwa sababu huwa ni mekifanya kiwe maridadi na cha kupendeza ni shuguli gani nazofanya pale naeza kuambia kwa kweli shuguli ambazo nazifanya pale ni shuguli kama vile kama ni jikoni ni kupika kama ni pahali pangu pakulala naeza kuambia hapo mimi kwa kweli na lala pia naeza piga simu ni kizungumza na wapenzi wangu pia napenda hapo kwa sababu naweza kupanga nguo zangu kwa utaratibu na ziwe ziko kwa namna ambayo inakaa vizuri. Na hisi vizuri napokua katika chumba changu kwa sababu ni chumba ambao kimerembeka na kinakaa vizuri. Alafu pia napokuwa jikoni huwa nafurahi kwa sababu napopikia wapenzi wangu chakula na wanafurahi kinanifanya pia mimi kibinafsi ni we na furaha.

Swali la uliza nafanya nini mara nyingi wikendi. Kwa kweli mimi wikendi inategemea mara tofauti. Kwa sababu, kuna wakati ambapo unapata mi ni mtu ambaye napenda kutulia. Na pia sipendi yaani kuenda kutembea pahali pengi. Pia, wikendi unapata kwamba napenda kufanya vitu kama vile naeza kaa kwa nyumba nitazame vipindi ambavyo huwa vina nifurahisha. Pia naeza amua niende inje, niweze kuangalia buga la wanyama, pia naeza enda ni msalimu ya nyanya yangu binti kizee, na pia ni kutane marafiki twende katika hoteli tule chakula za aina tofauti. Lakini kwa mara mingi utapata mi ni mtu ambaye kama nataka kutoka nje hua nahakikisha kwamba nina pesa ambaye inatosha ili napokua pale nje unapata nisi nisikwame na niwe na tatizo la kulipa kitu chochote. Na naeza himiza mtu yoyote unapojua unapenda kufanya nini kama vile kuogelea, kama vile kutembea, hakikisha una pesa ya kutosha.

Swali ni je nimewai kusafiri kwa ndege nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa natamani sana kutumia ndege kwa sababu nilikuwa na nishangaza kwamba ni nani kiumbe gani alikuwa na akili ya kutengeneza ndege kubwa ambayo haitaji kupitia barabara ila ila linapepea ila na safiri katika hewa. Na kwangu mimi nilikuwa na matumaini kwamba siku moja nitaeza kusafiri kuenda nchi ya ng'ambo. Na nakumbuka mara ya kwanza nilipotumia ndege nilikuwa mwaka mnamo 2012. Nilikuwa nasafiri kutoka na Mombasa, hadi, Nairobi na ilikuwa safari nzuri kwa sababu niliweza kutimiza ndoto yangu ya kutumia ndege.

Ningependa kujifunza nini kipya? Kwa hakika, ningependa kujifunza sanaa ya kupika keki kwa sababu unapoangalia tunapoishi katika dunia hii. Mtu ambaye najua kupika keki ni mtu ambaye ameboreka na amejiweza kujikimu katika maisha kwa mfano. Unapoweza kujipikia keki unapata kwamba watu wengi wanasherekea vitu vingi. Unaezakuwa unasherekea siku ya kuzaliwa, unaeza kuwa unasherekea umefanya jambo jipya, unaezakuwa umesherekea kwa sababu ya ni umetendekewa kitu nzuri katika maisha yako. Na watu wengi wanapenda kununuwa keki. Kwa hivo ningeweza kujifunza kutengeneza keki, ningeweza tengeneza pesa nzuri.

Mi ni mtu ambaye napenda kutembea pahali popote, napenda kutembea kuonda kuona wanyama pori, napenda pia kutembea kuenda kuona nchi tofauti tofauti, na kwangu kwa kutembea huwa inanisaidia sana kwa sababu huwa inaweza kuniburudisha na kunituliza akili, na unapotembea unaweza kujifunza mengi na kuona mengi.

Kwa siku, huwa ni mi ni mtu ambaye nalala masa tatu mchana, lakini kama ni kutoka asubuhi, usiku hadi asubuhi, nahakikisha kwamba nimelala masaa nane. Na hii ni mzuri kwa sababu ili uweze kusaidia akili yako, iweze kukua, pia unapoamka, unapata kwamba we ni mchangamfu kwa kufanya kazi ya aina tofauti ya aina nyingi ya kazi. Unapopata kwamba hujalala masaa ya kutosha, unapata kwamba kichwa inakuuma na huwezi kufanya kazi.